Jitunze ni neno la kiswahili lenye maana ya kujilinda au kujihudumia ili kuhakikisha kuwa unabaki katika hali nzuri, kimwili, kiakili na kihisia. Ni neno linalo beba ujumbe wa kujali, tahadhari, ni uwajibikaji binafsi. Inapotumika katika mazungumzo, mara nyingi huonyesha upendo, heshima au wasiwasi wa mtu. Mmoja kwa ustawi wa mwengine. Kwa nje, linaweza kuonekana kama salamu ya kawaida ya kuagana lakini kwa ndani lina uzito mkubwa unahusiana na afya na maisha ya mtu kakitika muktadha wa afya ya mwili, jitunze humanisha kuchukua hatua zinazolinda mwili wako. Hii ni pamoja na kula chakula bora, kunywa maji ya kutosha, kufanya mazoezi na kupata uzingizi wa kutosha. Pia inahusisha kuepuka tabia hatarisha kama matumizi mabaya ya dawa za kulevya au maisha yasio na mpangilio. Mtu anapoambiwa jitunze anaweza kukumbusha kumbushwa kuwa afya ni msingi wa maisha. Na bila afya njema ni vigumu kufurahia au kufanikisha malengo mengine. Kwa upande wa afya ya akili jitunze lina maana ya kulinda mawazo na hisia zako. Maisha yana changamoto nyingi kama msongo wa mawazo, huzuni, au shinikizo la kazi na masomo. Kujitunza kiakili, kunahusisha, kupumzika, kuzungumza, na watu wanao waamini. Na kujipa muda wa kufanya mambo, yanayo kuletea furaha. Nikubali, nikukubali kuwa nilazima uwe, mkamilifu kila wakati na kwamba si nikawa, nisawa kupumua na kupunguza kazi unapohisi, umelemewa. Katika muktadha wa kihisia, jitunze linaweza kuwa faraja linapotolewa kwa mtu anaye pitia kipindi kigumu lina ashiria huruma na msaada wa kiroho. Ni kama kusema, nakujali, tafadhali linda moyo wako. Hapa kujitunza, kunamaanisha kuepuka mawazo hasi. Kujiheshimu na kutokubali hali ya watu wanaoweza kudhoofisha utu na thamani yako. Nitendo la kujipenda na kujithamini. Kwa upande usalama na tahadhari, jitunze ni onyo, la upole lenye nia njema. Iinaweza kumaanisha kuwa makini, barabarani, kazini, au katika mazingira yenye hatari, mfano mtu anapo ambiwa jitunze njiani. Ujumbe wake ni kuhakikisha anachukuwa tahadhari, tahadhari dhidi ya ajali au madhara. Hii inaonyesha kuwa kujitunza, si suala la afya pekee. Bali pia ni suala la kulinda maisha na ustawi kwa ujumla. Kijamii, jitunze ni ishara ya upendo na heshima hutumika kuonyesha kuwa mtu ana thamani na anastahili kulindwa. Katika urafiki, familia au mahusiano neno hili hujenga hisia ya ukaribu na kujali. Ni neno ndogo lakini, linaweza kuacha hatari kubwa. Kwa sababu, linaonyesha uhusiano wa kibinandamu na hisia za kujali wengine. Kwa udani, zaidi jitunze ni falsafa ya maisha. Ni kukubali jukumu la kujali nafsi yako, kufanya maamuzi, sahihi, na kueka mipaka inayolinda ustawi wako. Ni kujua lini ufanye kazi na ni lini upumzike, lini ukubali na lini ukatae. Kujitunza ni msingi wa kuishi maisha yenye usawa afya na furaha.